Siku yangu ya kuzaliwa kwangu mimi ni siku ya kipekee sana, lakini sio lazima iwe sherehe kubwa ya kukata na shoka. Badala yake, mimi hupenda kuifanya siku hiyo iwe ya tafakari, shukrani, na kuwa karibu na watu muhimu maishani mwangu. Kwa kawaida mimi huanza siku hio asubuhi na mapema kwa utulivu napenda kukaa pekee yangu kwa dakika kadhaa nikiwa nanywa kikombe cha kahawa au chai nikifikiria safari yangu ya mwaka uliopita naangalia mafanikio nilioyapata, changamoto, nilizovuka na masomo niliojifunza hii inanipa moyo na kunifanya nianze mwaka wangu mpya wa maisha nikiwa na malengo yalio wazi kitu kingine ambacho siwezi kukosa kufanya siku hiyo ni kula chakula kizuri mimi ni muumini wa msemo kwamba siku ya kuzaliwa ni siku ya kujizawadia kwa hiyo mara nyingi mimi huchagua mgahawa moja mzuri ninaoupenda au napika chakula changu cha kipekee nyumbani sipendi kuwa na msongamano mkubwa wa watu badala yake mimi hualika marafiki wachache wa karibu au wanafamilia tunakaa tu mezani, tunakula, tunacheka na kubadilishana hadithi kwangu mimi, kicheko na mazugumzo ya dhati ni muhimu zaidi kuliko zawadi yoyote ya gharama kubwa juu ni wakati wa kuimarisha mahusiano na wale wanao nijali kwa dhati pia napenda kutumia siku yangu ya kuzaliwa kama fursa ya kufanya kitu cha tofauti kidogo labda ni kutembelea sehemu mpya ambayo sijawai kufika au kuenda kwenye mandhari nzuri ya asili ili kupata hewa safi. Wakati mwingine mimi hupenda pia kutoa msaada kidogo kwa watu wenye uhitaji ninaamini kuwa unapoanza mwaka wako wa kutoa tabasamu kwa mtu mwingine baraka zinakuwa nyingi zaidi. Hii inafanya najihisi mwenye amani na kunikumbusha kuwa maisha yana maana zaidi. Tunapowajali wengine. Swala la zawadi pia lipo. Ingawa mimi sio mtu wa kudai zawadi. Lakini nikipata zawadi ndogo. Hata kama ni ujumbe mfupi wa happy birthday, kwenye simu au kadi ya kupendeza. Ninaithamini sana. Inanionyesha kuwa kuna watu wamenikumbuka na wanathamini uwepo wangu duniani. Katika ulimwengu huu wenye harakati nyingi, ni jambo la heri kujua kuwa kuna watu wametenga sekunde zao kukuwazia mema. Mwisho kabisa mimi huimaliza siku hiyo yangu kwa kujiwekea ahadi mpya. Siandiki orodha ndefu ya mambo yasiyowezekana, bali nachagua jambo moja au mawili ambao nataka kuyaboresha katika utu wangu au kazi yangu. Napenda kulala nikiwa na hisia ya matumaini makubwa kwa siku zijazo. Kwa ujumla, sherehe yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa utulivu, chakula kitamu na upendo wa dhati. Hiyo ndio formula inayofanya, nione kuwa kila mwaka unaopita ni zawadi nyingine kubwa kutoka kwa muumba.